Wakati wa mgogoro na mtu, ninachofanya ni kupunguza kasi na kusikiliza kwa makini. Naanza kwa kupumua kwa utulivu, ili nisichukuliwe na asira au haraka. Najaribu kutambua hisia zangu na za yule mwingine. Zii, kuna maumivu, hofu au kutoelewana.

Kuieka afya yangu nzuri. Kwangu ni mchanganyiko wa ridhua ndogo na mwendelezo wa utulivu. Inafanya mazoezi ambayo ni ya taratibu. Kama vile kutembea kwa umbali mrefu kunyosha viungo na wakati mwingine kukimbia kwa utulivu. Ili kuimarisha pumzi na moyo wangu.

Ndiyo. Natumia simu na kompyuta nyingi sasa ambazo zinatumia mfumo wa usalama wa vidole. Huu ni mfumo wa bayometria unaotumia alama ya kidole kufungua kifaa kuingia kwenye akaunti au hata kuthibitisha malipo kawaidayake ni kwamba ina usalama zaidi.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mbio za masafa marefu. Kuna kitu cha kipekee katika utulivu wa kukimbia kwa muda mrefu. Hasa mwili ukipata pumzi ya kina, akili ikitulia na kila hatua ikihisi kama maombi ya kimya. Ni mchezo unaojenga uvumilivu nidhamu na nguvu ya kiroho pamoja na ya mwili.

Katika Kenya, timu ninazofuatilia sana ni zile za mpira wa miguu uku pia kukiwa na mashabiki wakubwa wa riadha. Kwa undani zaidi, ninafuatilia mpira wa miguu. Hasa timu ya AFC loepards ambayo ni klabu kongwe na yenye mashabiki wa dhati.

Ninapenda keki yenye ladha ya nazi na vanila. Harufu yake ni ya upole ikinikumusha chai ya jioni na madhari ya kitropiki inanufaika na unyevu wake ladha ya nazi ikichanganyika na utulivu wa vanila. Na mara nyingi huandamana na kikombe cha chai moto.

Sina ndege wa kufunga nyumbani, lakini watu wengi uchagua kufunga ndege kama kasuku, njiwa au kukua mapambo kwa sababu huleta urafiki na pia uzuri wa mazingira ya nyumbani. Ndege wa kufunga mara nyingi huitaji utunzaji malumu kama chakula safi na maji.

Ninapendelea kuosha nywele mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na hali ya ngozi ya kichwa. Na vile vile shughuli za siku ikiwa nimekuwa nikitoka nje sana au joto limekua kali naosha mara nyingi zaidi ili kuondoa jasho. Na vumbi wakati mwingine ikiwa ngozi inahisi kavu naosha mara chache.

Napenda kufanya mambo ya utulivu na familia yangu. Kama vile kula pamoja chakula cha jioni kilichoandaliwa kwa upendo kusikiliza muziki wa taratibu au kushiriki chai ya jioni tukizungumza hadithi za usiku. Pia tunafurahia kutembea kwa utulivu nje tukitazama mandhari.

Nimewahi kusafiri hadi maeneo yenye utulivu na mandhari ya kupendeza. Kama vile naivasha. Na nakuru hapa Kenya. Naivasha univutiwa. Hunivutia kwa ziwa lake lenye maji tulivu. Na ndege wa porini wanaoruka juu yake huku mandhari ya maua na bustani zikihisi kama hadithi ya asili.

Ninapenda kula sehemu nyingi nzuri za kula. Na kupumzika hasaa nje ya nyumbani. Kama vile mbisu ni grill. Ni mahali pa kupendeza kwa nyama choma vile vile kwa vyakula vya kienyeji. Pia hufunguliwa saa ishirini na nne.

Jioni. Napendelea chakula kilicho na utulivu na lishe ya kutosha. Na ambacho si kizito sana. Mara nyingi napenda wali wa nazi. Na mboga za kijani pamoja na dengu au samaki wa kukaanga kwa upole I hunihisi kama chakula cha nyumbani kinacholisha mwili na pia roho.

Zawadi nzuri niliwahi kupokea ni kamera ndogo ya analogue. Ilikuwa zawadi yenye maana, kwa sababu ilinifundisha kuona dunia kwa macho ya utulivu na kumbukumbu. Kila picha ilikuwa kama ibada ya kusimama, kusikiliza na kuifadhi uzuri wa wakati mdogo.

Habari za mtandaoni nchini Kenya mara nyingi nazisoma kupitia tovuti marufu kama Citizen Digital na Nation Africa. Ni moja wapo ya tovuti zinazotembelewa sana. Ikianza kama blogu na sasa ikitoa habari za kitaifa na kimataifa kwa haraka na urahisi.

Ndiyo. Napenda kuendesha baiskeli. Kwa sababu kunanivutia. Na pia ni mchanganyiko wa mazoezi na utulivu. Kila mwendo wa magurudumu huhisi kama safari ya kimya. Ukipitia barabara au njia za kijani huku upepo ukipiga uso. Kwa upole ni njia ya kuimarisha pumzi na misuli.

Likizo ya ndoto ingekua safari ya santorini ambayo iko ugiriki visiwa vyenye nyumba nyeupe zinazongaa chini ya jua na bahari ya buluu ikipiga mwamba kwa utulivu asubuini ingependa kutembea kwenye mitaya nye vichochoro vidogo nikisi harufu ya mukate mpia na kahawa ya kigiriki Muzika.

Utaratibu wangu wa kahawa. Ni kama ibada ndogo ya utulivu. Asubuhi napenda kuanza kwa kusaga punje safi. Harufu yake ikijaza chumba na kunihisi kama mwazo mpya kisha namimina maji ya moto taratibu juu ya unga wa kahawa. Nikisikiliza sauti ya matone ikishuka kama muziki wa kimya.

Ndiyo. Napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu kila kifaa kipya au programu huleta njia tofauti ya kuona na kuishi. Kujaribu teknoloji mpya kwangu si tu kufuata mwelekeo bali ni namna ya kugundua jinsi ubunifu navyoweza kuunganishwa na maisha ya kila siku.

Ushirikiano kwangu ni kama kutengeneza muziki wa pamoja. Kila mtu analeta sauti yake na zikichanganyika zinaunda wimbo wenye kina na uzuri. Ninaposhirikiana napenda kusikiliza kwa makini kuleta uwazi na mpangilio na kuhakikisha kila sauti inaheshimiwa.

Sehemu muhimu zaidi katika kampuni mara nyingi ni idara ya rasili mali watu vile vile idara ya fedha idara ya watu huhakikisha watu wanaajiriwa kuendelezwa na kuhisi salama kazini huku idara ya fedha ikihakikisha kampuni iko imara kifedha na inaweza kukua.

Nina, uyeinisha kazi na maisha kibinafsi kwa kuweka mipaka ya wazi. Vile vile ritwa ndogo za utulivu. Maisha ya kibinafsi ninayapa nafasi kwa kushiriki chakula na familia. Kuandika au kupiga picha. Kazi ninaiweka kwenye muda maalum kuhakikisha majukumu ya nakamilika.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia ndogo lakini zenye maana. Mara nyingi ni kupitia ushirikiano wa kijamii. Kushiriki muda na kusikiliza wengine kwa sababu kusikilizwa hujenga usalama wa kihisia. Kwa upande wa kiroho ninasaidia kwa kuendeleza rituwa za pamoja kama mikutano ya familia.

Ninahifadhi pesa kwa njia ya nidhamu ndogo zinazojenga utulivu wa kifedha. Kwanza napenda kueka akiba kidogo mara tu ninapopata kipato. Kabla ya kutumia chochote ili unihisi kama ibada ya kujilinda. Pili ninapanga bajeti ya kila mwezi na kuhakikisha mahitaji ya msingi.

Simu yangu naitumia kama chombo cha urahisi na pia ibada ndogo ya kila siku. Asubuhi maranyingi hutumika kama saa ya kengele na kalenda ya kupanga siku. Wakati wa mchana ni daraja la muwasiliano kama vile kupiga simu kutuma ujumbe au kushiriki mawazo na familia na marafiki. Simu huwa nyepesi zaidi hivyo maranyingi hutumika kwa picha ndogo za mandhari.

Ninapotaka kusherehe na pendelea mambo madogo yenye utulivu na ladha ya ibada. Mara nyingi ni kutembea taratibu nje ni kisikiliza upepo na kuona mandhari ya kijani. Au hata kusikiliza muziki. Wataratibu. Kustarehe pia kuna husisha chai ya moto jioni ni kikaa kimya na kuangalia mvua.

Unapenda kusoma vitabu. Vinavyobeba utulivu na kina cha hisia. Mara nyingi ni vitabu vya tafakari. Vile vile safari ya ndani. Ambazo hunifundisha kuona thamani ukimya na uwepo. Pia navutiwa na vitabu vya fasihi ya kifalsafa na hadithi za maisha ya watu.

Naam, napenda kuoga kwa maji moto kwa sababu hunisihi kama ibada ya utulivu. Joto lake huondoa uchovu na hufungua pumzi kana kwamba mwili unapata nafasi ya kupumua upya. Ni muda wa kujisafisha si tu kimwili bali pia kiakili. Maji moto yakitiririka huondoa uzito wa usiku.

Shuguli zangu za wikendi mara nyingi hujengwa kama ibada ndongo za kupumzika. Na vile vile kuunganishwa. Asubuhi napenda kuanza kwa chai ya moto na kurasa chache za daftari. Mchana mara nyingi hujumuisha chakula cha pamoja na familia. Wikendi kwangu ni mchanganyyiko wa utulivu. Pia familia.

Asubuhi ninapoamka, napenda kuanza kwa utaratibu, utulivu na huhisi kama ibada ndogo. Kwanza ninavuta pumzi kwa kina na kukaa kimya kwa muda mfupi ili kuleta uwazi wa mawazo. Kisha nakunywa kikombe cha chai. Mara nyingi naandika kurasa chache kwenye daftari nikihifadhi mawazo ya usiku.

Napenda kucheza mchezo inayohusisha utulivu na uvumilivu wa mwili na roho. Mara nyingi napenda kukimbia umbali mrefu kwa sababu kuna hisi kama safari ya ndani. Kwa upande wa mchezo ya kijami nina vutiwa na mpira wa miguu. Kwa sababu zinabeba mshikamano na nguvu ya pamoja.

Mahusiano yangu na wazee wangu ninayahisi kama nguzo ya utulivu na hekma ni kama maktaba ya maisha kila neno lao lina uzito wa uzoefu. Na kila tendo lao linafundisha uvumilivu. Ninajenga heshima na ukaribu kwa kuwasaidia kwa vitendo vidogo kama vile kushiriki chakula.

Ninapoanza kazi jambo la kwanza ni kuweka uwazi wa siku. Naanza kwa kupitia majukumu yaliyo mbele yangu. Nikipanga kwa mpangilio mdogo ili nijue kipaumbele cha kwanza kisha napenda kuandaa mazingira kama vile meza safi. Daftari karibu na kikombe cha chai ama kahawa.

Wakati ninahitaji msaada kazini hatua ya kwanza ni kukubali wazi kwamba ninahitaji msaada huo. Kisha ninatafuta mtu sahihi mara nyingi ni mwenzangu mwenye uzoefu. Au kiongozi anayeelewa muktadha wa kazi. Napenda kueleza changamoto kwa uwazi na vile vile kwa heshima.

Ninashugulikia muda kazini kwa kueka mpangilio wazi. Na vilevile vituwa ndogo za nidhamu kwanza napanga majukumu kwa orodha ndogo. Nikitofautisha yale ya haraka na yale ya muda mrefu napenda pia kutumia vipindi vya makini kufanya kazi kwa muda maalum. Kisha kupumzika kidogo ili akili ibaki safi.

Mara nyingi nakaa hadi karibu saa tano usiku hasa weekendi ya usiku ambazo nahisi nataka utulivu zaidi. Wakati huo napenda kusikiliza muziki wa taratibu. Kwandika kurasa chache kwenye daftari au kutafakari kimya kabla ya kulala. Kwa siku za kazi hua ninajitahidi kulala mapema zaidi. Karibu saa tano kasoro.

Napendelea tishati kwa urahisi na utulivu wa kila siku. Ni nyepesi, rahisi kuvaa na hufaa kwa mazingira ya kawaida au kutembea nje kwa starehe. Lakini shati ninalihusisha na ibada ya heshima na mpangilio kama vile mikutano. Hafla za kifamilia au wakati nataka kujihisi rasmi.

Ninajihisi kuamba wasilisho ninafasi ya kuonyesha uwazi na mpangilio wa mawazo. Ni kama ibada ya kuunganisha maneno. Picha na sauti ili kufikisha ujumbe kwa uwazi na heshma. Wasilisho linapokuwa limeandaliwa vizuri huniletea utulivu na kujiamini. Kwa sababu kila hatua inahisi kama sehemu ya hadithi inayojengwa.

Ndiyo. Nimewai kufanya yoga na ninaihisi kama ibada ya utulivu na uwazi wa ndani rakati zake za taratibu na pumzi za kina unilete nafasi ya kuondoa uzito wa mawazo. Na vile vile kuunganisha mwili na roho Yoga kwangu situ mazoezi ya mwili. Bali ni safari ya kimya.

Naam, napenda kununua vitu mitandaoni, kwa sababu kunanivutia. Njia ya kupata bidhaa bila shinikindu la foleni au safari ndefu. Na mara nyingi hutoa nafasi ya kuchagua kwa makini. Kupitia mapendekezo na maelezo ya bidhaa. Napenda kwamba mtandaoni kuna wingi wachaguo pia.

Ndiyo. Nimewehi kuona bahari. Nani tukio linalohsi kama ibada ya uturibu. Bahali uniretea hisia ya ukubwa na kina chamaisha. Mawimbi yake ya taratibu ni kama pumzi ya dunia. Na upepo wake uondoa uzito wa mawazo. Harufi ya chumvi na sauti ya mawimbi hujenga hali ya uwepo wa sasa.

Napenda rangi za ukuta ambazo huleta utulivu na uwazi wa hisia. Mara nyingi ni kijani waadhini kwa sababu huni hisi karibu na asili na hutoa hewa ya upya. Pia napenda nyeupe yenye upole au krimu kwa sababu hujenga mwanga na nafasi ya kutafakari bila kelele.

Napenda kuhusu shirika langu kwamba linahisi kama mahali ambapo watu wanakutana si tu kwa kazi bali pia kwa mshikamano na kujenga maana. Ninavutiwa na jinsi linavyoweka mpangilio na uwazi. Nikitoa nafasi ya kila mtu kuchangia kwa sauti yake na kwa talanta yake.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kusaidia jirani mzee. Kubeba mzigo yake sokoni. Nilikuwa ni jambo ndogo kwa macho lakini nilihisi kama ibada ya mshikamano na heshima. Tabasamu lake na shukurani ya moyo vilinifanya nitambue kwamba wema mara nyingi hauhitaji maneno makubwa.

Napendelea kunywa chai ya tangawizi. Au chai ya maziwa yenye viungo laini kama mdalasini na karafuu kinywaji hiki huniletea utulivu na joto. Asaa wakati wa mvua wakati mwingine napendelea maji uvuguvugu au juisi ya matunda safi kama parachichi au ndizi.

Kila siku, natumia vifaa vya kidigitali ambavyo vinahusiana na kazi. Na utulivu wa maisha ya kila siku mara nyingi ni simu ya mkononi Computer au laptop Interneti na barua pepe radio au muziki mtandaoni. Zote hunipa utulivu na ibada.

Nfoto yangu kubwa ni kuona maisha yakigeuka kuwa mahali ambapo watu wanahisi salama. Wanashirikiana kwa heshima na kila sauti inahesabiwa. Ni ndoto ya kujenga jamii yenye utulivu. Mshikamano na uwazi wa ndani ambapo elimu afya na mazingira safi vinakuwa urithi wa vizazi vijavyo.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki kwa sababu. Unihisi kama ibada utulivu na mawasiliano ya ndani. Kila sauti inayotoka ni kama pumzi ya roho. Ikigeuka kuwa lugha isio na maneno. Kupiga chombo cha mziki huniletea uwazi. Na mshikamano.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali wa nazi. Na mboga za majani kwa sababu unihisi kama ibada ya nyumbani na utulivu wa ndani. Harufu ya nazi inapochemka hujenga kumbukumbu ya joto na mshikamano. Na ladha yake laini huungana vizuri na mboga safi kama mchicha. Au sukuma wiki.

Ushauli ningependa kumpa mtu mwingine ni huu kuwa na subira na kujali katika safari ya maisha mara nyingi tunakimbilia matokeo makubwa lakini nguvu ya kweli iko katika hatuwa ndogo za kila siku wema mdogo unaweza kubadilisha siku ya mtu na kuwacha alama ya kudumu.

Napenda kusikiliza radio kwa sababu hunihisi kama ibada yautulivu na mshikamano. Sauti ya mtangazaji, muziki wa taratibu. Na hadithi zinazo shirikishwa kuunda hali ya ukaribu. Kana kwamba uko pamoja na jamiipa na hata ukiwa pekee yako huniletea mchanganyiko wa habari na burudani.

Harufu nina yoipenda zaidi ni ile ya karatasi mpya za kitabu. Zikifunguliwa kwa mara ya kwanza kuna mchanganyiko wawino na karatasi safi inaohisi kama mlango wa safari mpya ya mawazo. Pia napenda harufu ya mkaa unawashwa jioni ikichanganyika na upepo baridi.

Naam. Napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunihisi kama mlango wa ulimwengu usio na mpaka hadithi hizo hujenga taswira zisizotarajiwa. Kama vile miji inayoruka angani kuna kitu cha kipekee katika jinsi hadithi za ajabu zinavyoweza kuchanganya. Hekaya ndoto na mafumbo.

Naam. Napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu unihisi kama dirisha la sauti nyingi. Kila mtu huleta mtazamo wake. Maoni hayo mara nyingi ya huunda mchanganyiko wa mitazamo na uzoefu. Ya kifundisha kwamba dunia ni pana na kila sauti ina dhamani yake.

Ndiyo. Napenda mvua kwa sababu hunihisi kama sauti ya utulivu na upya. Matone yanapogonga paa au ardhi hu huunda muziki wa kimya unaoleta amani ya ndani. Harufu ya udongo baada ya mvua hunihisi kama kumbatio la asili. Nikifungua hisia za ukaribu.

Michezo ninayopenda kutazama ni ile ya mchanganyiko wa nguvu na hadithi ya mshikamano. Napata msisimiko nikitazama mbio ndefu za wanariadha kama Eliud Kipchoge. Mashindano ya olimpiki ambayo huleta pamoja mataifa na hadithi za ushindi na matumaini.